Unapenda kula wali au ugali? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya na ni. Kati ya ugali au wali ni chakula kipi ambacho unakipenda. Na kwa nini unakipenda? Unahisi aje unapokila Unakitayarisha mwenyewe au unatayarishiwa na mtu mwingine ni nini ambacho kilifanya upende kula chakula hicho. Kwaangu mimi nimelelewa kwa familia ambayo ugali ni chakula cha kila siku. Kwa hivo Niki tangu nizaliwa na nikakuwa mkubwa nimekuwa nikila ugali yaani kila siku yaani kama chakula nilichokila wakati nilipokuwa nakua na imekuwa ni kama desturi yaani ugali ni chakula cha kila siku lakini mimi napenda wali katika forms zote wali unapata unaweza kula wali na napenda wali sana kwa sababu ni chakula ambacho Nakila ndio lakini sio kila saa lakini ninakipenda chakula hicho kwa sababu huwa naona kinakua chakula ambacho ukijua kukipika kwa forms tofauti unaweza kienjoy sana. Huwezi pata umekosa kitu ambacho unaweza pika kwa sababu kuna resipe tofauti tofauti za upishi wa wali na ukiweza kujua kupika resipe hizo tofauti tofauti unapata umeweza kujisaidia ukajua jinsi ya kukipika. Kitu ambacho kilifanya nianze kupenda wali ni wakati nilipoanza kuishi pekee yangu. Wajua ukiishi pekee yako unapata vitu vingi ambavyo ulikuwa unafanya Unaviacha unaanza kufanya vitu kwa desturi tofauti. Nilipoanza kuishi pekee yangu nikaanza upishi wa wali Ivo ivo na nikapata yaani kimekuwa ni chakula ambacho Ninakipenda. Yaani sikipiki kwa sababu kinapikwa, nakipika kwa sababu nakipenda. Wajua kuna vyakula vingine watu wengi wanavikula kwa sababu ni chakula ambacho amekuwa akila, Kwa hivyo hana choice ya kusema sikili kwa sababu hicho ndicho kiko. Lakini mimi upishi wangu wa wali ni kutokana na ile hamu ya kukipenda. Yaani nakipenda ndio maana nakitayarisha. Sikitayarishi kwa sababu ni chakula nakitayarisha kwa sababu nakipenda. Na maranyingi huwa najipikia wali yangu kwa sababu Wakati mwingine unaweza kuwa unapenda chakula fulani halafu ukaenda mtu mwingine akakupikia ukapata haujafurehia matokeo. Unapata moyo wako umeanza kubadilika kuhusu chakula hicho. Kwa hivo ukipenda chakula fulani Jitayarishe wewe mwenyewe jua kukipika Ndiposa usiweze kuteseka kwa sababu mtu alikipika vibaya Kwa sababu kila mtu ana mapishi yake na napotiarisha na kula wali, mi hufurahia sana Kwa sababu hakuna furaha kubwa kama furaha inayotokana na kujua kutayarisha chakula unachokipenda. Yaani kwa sababu wewe mwenyewe unajua ni hivi ndivo nakipenda zaidi. Kwa hivyo unapata kukitayarisha inakuwa rahisi Una ule uwezo wa kusema kuna jinsi ambavyo leo nataka kukijaribu labda umeona resipe tofauti mahali. Unasema haa leo nataka kujaribu resipe hii kwa hiki chakula ambacho ninakipenda Kwa hivyo mimi kati ya ugali na wali napenda ugali Napenda wali sorry.

Je unapenda kula samaki? Mambo zaidi yanayotokana na haya ni, je unapenda kula vyakula vinavyotokana au nyama ya samaki? Umeanza kukula samaki kwa muda upi au ulianza lini? Unapokula samaki huwa unahisi vipi? Je ni chakula unachokipenda? Ni wewe unakipenda ukijitayarishia au mtu mwingine akikutayarishia? Mimi ndiyo napenda kula samaki. Samaki nimeanza kula nikiwa mdogo, mara nyingi nilikuwa nakula kwa ugali, ni nyama tamu sana, ni nyama ambayo Ukijua kujitayarishia wewe mwenyewe jinsi ambavyo unaipenda, unapata umeipenda zaidi na zaidi, yaani ni chakula ambacho ukitayarisha vizuri Hakiwezi kukukera, lakini ukitayarisha kwa njia ambayo haifai Unapata kimeanza kukukera, yaani wewe mwenyewe huoni haja ya kukila tena, ni chakula ambacho nimekila kwa muda mrefu tangu niwe mdogo hadi sasa, yaani sijawai badilisha, yaani samaki ni kitu ambacho mimi napenda sana Mara nyingi tunasema samaki ana 'white meat', sindio, na 'white meat' mara nyingi ndiye nyama ambayo mara nyingi watu wengi wanaambiwa kula 'white meat' usikule 'red meat' sana, unapata ni nyama ambayo inakuwa 'highly recommended' mara nyingi kwa watu, labda akienda hospitalini yaani mara nyingi sana wanarecommend white meat na samaki ni moja wapo, kwa hivyo samaki ina umuhimu wake sana, na pia bei yake sio ghali mara nyingi, tuseme kama hii tilapia Unapata bei yake labda kuna zile zile sizes ndogo ndogo Sio kubwa sana, unapata wanakuambia mia moja hamsini, mara nyingine mia mbili, kuna za mia mbili hamsini kuendelea kuendelea, yaani kuna kiwango cha samaki kulingana na mfuko wako haulazimishiwi kubeba samaki mzima kwa sababu ni mzima, unaruhusiwa kubeba kiwango ambacho unaweza kukilipia pia samaki ni chakula ambacho hakihitaji muda mwingi mara nyingi unapata unaponunua kwa duka, kwa soko au pale ambapo unakinunua tayari washakipitisha kwenye mafuta, ni wewe tu kuenda, kama unataka kukitayarisha tena, unaanza kukitayarisha jinsi ambavyo, unakipenda kulingana na kile kitoweo ambacho unafaa kukila nacho. Labda kama ni ugali, je wewe unapenda akiwa mkavu au akiwa na ule unyevu nyevu? Tunasema wet fry Unapenda akiwa boiled? Yaani wewe unapenda akiwa katika hali gani, kwa sababu kila mtu anafom yake ambayo anapenda samaki wake akipikwa awe na inakuwa ni bora kwa mtu kulingana na mahitaji yake, sio kila mtu anapenda akiwa mkavu. Sio kila mtu anayependa akiwa na unyevu nyevu. Sio kila mtu ambaye amejaribu akiwa boiled, yaani ule wa kuchemshwa. Kwa hivyo unapata kila mtu anakula samaki kulingana na testi yake au jinsi ambavyo yeye mwenyewe anapenda.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Mambo zaidi yanayeweza kutokana na haya ni baadhi ya ujuzi upi ambao unahisi, unataka kujua zaidi na ujuzi huo unahusisha nini? Ujuzi huo unaohitaji zaidi juu ya kazi za pale ofisini au ni shughuli tu za pale nyumbani? Ni nini hicho kinakufanya uweze kutaka kujua ujuzi huu Mimi ujuzi ambao ningependa kuimarisha zaidi ni ujuzi wa kutumia teknolojia Haswa kueza kujua kutumia tarakilishi jinsi inavyofaa na na pia kuweza kujua zile mbinu tofautitofauti za kusaidia tarakilishi yako inapokuwa na shida Kwa sababu unapata wakati mwingine unaweza tumia tarakilishi na ikapata tashwishi mahali na unapata inabidi umeacha kutumia tarakilishi yako kwa muda hadi unapopata mtu anayejua kutengeneza au kusuluhisha shida hiyo Unapokuwa na ujuzi wa kutumia na kurekebisha baadhi ya vitu ambavyo vinavyoleta shida pale kwenye tarakilishi yako inakua rahisi au shughuli zako haziwezi simama kwa sababu ya shida kidogo ambayo wewe mwenyewe unaeza jirekebishia Ujuzi wa tarakilishi pia ni kitu ambacho kinahitajika sana Haswa katika generation hii Unapata kizazi hiki mara nyingi wenye wanafanya kazi pia wanahitaji tarakilishi Pia ata shughuli tu za nyumbani unapata pia zinahitaji tarakilishi wakati mwingine haya tarakilishi inasaidia sana inapunguza makaratasi ambayo yanaweza jazana pale ofisini So kwa hivo inafanya ofisi ikue katika hali nzuri na inayopendeza tarakilishi pia ni inasaidia sana kulingana na kizazi hiki mambo mengi hufanyika pale tarakilishini unapata kuna mikutano zinazoendelea pale kwenye tarakilishi za kazi na ukiwa na ujuzi wa kutumia tarakilishi katika kizazi hiki Unaeza pata kazi kwa haraka sana kwa sababu kampuni mingi watu wengi wanatizama watu ambao wanauwezo wa kutumia tarakilishi kwa ujuzi tofautitofauti Kwa hivyo unapokua baadhi ya kati ya wale ambao wanaweza tumia tarakilishi kwa njia inayofaa na kwa ujuzi wa hali ya juu. Unapata umeweza kubahatika na kuwa baadhi ya wale ambao wanachaguliwa bila tashwishi yoyote bila kubahatisha. Kwa sababu ujuzi wa utumizi wa tarakilishi ni kitu ambacho kinahitajika sana katika maisha haya ya kisasa Mimi kwa sasa najua kutumia tarakilishi lakini sina ule ujuzi mwingi sana Kwa sasa ninapotumia tarakilishi huwa najihisi vizuri sana Kwa sababu kuna wengine hawaezi tumia lakini mimi ninauwezo huo wa kujuwa kutumia tarakilishi na bado nataka kuwezekukuza ujuzi huo uweze kuwa bora na bora zaidi ili uweze kunisaidia kwa siku zijazo.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni je mahali ambapo unapoishi baridi kali. Yaani huwa mnaexperience baridi kali. Na mnapokuwa katika mandhari au weather hiyo huwa unajitayarisha kivipi. Labda unaeza tuelezea zile desturi ambazo wewe hufanya wakati baridi kali inapoanza na huwa unahisi aje. Je unapenda msimu wa baridi kali. Huku kwenye niko, niko katika mji wa Eldoret, county ya Uasin gishu na maranyingi unapata hata kuwe na kiangazi cha aina gani, jioni unapata baridi na asubuhi pia baridi ni kali sana Yaani mchana unapata jua limewaka linataka kukutoa ngozi Lakini asubuhi kuanzia hapo, asubuhi, asubuhi kufikia saa moja, saa tatu Unapata ni baridi sana Ukienda jioni kuanzia saa moja, kuendelea, hadi kuenda usiku Unapata ni baridi sana Kwa muda ambao nimeweza kuishi huku, nimeweza kuelewa ratiba ya maeneo haya na najua wakati upi ambapo baridi sio nyingi sana na wakati upi baridi ni nyingi sana na wakati wa baridi nyingi sana siku za kwanza kwanza niliweza kuwa na tashwishi sana kwa sababu sikuwa najua jinsi ya kuweza kujipanga lakini baada ya kujua ratiba ya huku nimeweza kununua nguo zinazoendana na weather wakati wa baridi kali. Kwa hivo unapata baridi kali inapoanza, Nachukua zile nguo zangu nyepesi nyepesi nazieka chini Naanza kuvaa zile nzito nzito kama makabuti viatu vinavyo Tunasema vilivyo funge yaani zile closed Kwa sababu wakati mwingine wajua unaeza vaa viatu zile hazijafungwa zile open na baridi inakuwa nyingi unapata hadi unaeza shikwa na una freeze miguu Kwa sababu baridi hukua kali hadi inakuwa na ile fog asubuhi unapata ni fog huwezi ona unakoenda vizuri baridi imejaa yaani kila mahali Lakini unapopata madhari kama haya, kitu cha kwanza nimeweza kujifunza ni uhakikishe kuwa unajua ni wakati upi weather hiyo inaanza na ni wakati upi unafaa kuanza kujitayarisha siezi sema napenda weather ya baridi kwa sababu kwenye nimetoka hakuna weather kama iyo Yaani hakuna wakati kama huo wa baridi kali Kwa hivo ilikuwa ni changamoto siku za kwanza kwanza ungepata nimekuwa mgonjwa Kwa sababu sijezoea mandhari ambayo yana baridi kali kiasi hiki Kwa hivyo, baada ya kukaa huku miaka na miaka, nimeweza kujua jinsi ya kujistahimili wakati huwa unapofika. Kwa sababu mji nao ni mzuri, ni mji ambao ukijituma vizuri, waeza ukaishi maisha mazuri pia na yasiyo ya kuteseka kama miji zingine.

Unapendelea viatu gani? Mambo zaidi ya nayaweza tokana na haya ni je unapenda viatu vya aina gani? Kuna viatu vya chini? Kuna viati vajuu. Kuna viatu funge yani closed? Kuna viatu ambavyo ni open? Ni nini haswa ambacho huchangia sana aina ya viatu ambayo unapenda zaidi. Unavo viva hivo viatu au aina ingine ya viatu huwa unahisi aje na wakati gani unapenda kuvaa aina hiyo ya viyatu Mimi viatu vingi ambayo ni konavyo ni viatu vya chini vilivyo funge, yani closed flat shoes ni vinayoza kuwa kama vile vyakimpira Yani sport shoes na kuna zile ayina nyingine nyingine za vyatu zilizo funge na kwa sababu ni napenda vyatu vyachini vilivyo funge kwa sababu Wakati mwingi viatu vyachini vilivyo funge ni unawaza tembea haraka kama umechelewa Unapata umefika haraka Lakini viatu vya juu yani hills Havitaji wewe kukimbia kimbia Unaweza pata umeanguka Kwa sababu ni viatu vimeundua Vimeundua kwa ile njia ya kuambia wewe kama mnunuzi kuwa hufai kukuwa na haraka isio takikana bure unaeza jikuta umeanguka chini ni viatu ambavyo Ndiyo ni viatu vizuri Lakini vinaitaji usiwe unatembea kama safa marefu sana Yani tuseme una ule wezo wa kulipia gari au kifaa kile chochote ambacho kinaweza kukusafirisha adi mahali unakoenda na hii ndiyo ilifanya ni kawanza kupenda viatu bilivyo funge na viachini Kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kufanya shughuli zangu kwa haraka na upesi na karibu wa asilimi ya tisini ya shughuli zangu ni shuguli ambazo zinaitajika kufanyika kwa muda unaofaa Kwa hivo ni kaona viatu vya chini vili vyofunge ni vyatu ambavyo vinaweza nisaidia sana mimi kama mtu wa shuguli nyingi Pia nikona viatu vye chini visivyo funge yani open shoes Mara nyingi nikonazo kama patapata yani zile za kutoka bafuni zile za kutembea tu nikiwa pale karibu na nyumba yani siendi mbali ninazo pia za kuenda mbali lakini uwasizivai sana Pia viatu vya juu ni konavyo lakini sivipendi sana kwa sababu ya shughulizangu nyingi nyingi uwaeza pata umeanguka na ukaumia kwa sababu wengine wawo hata wanaeza umia miguu wengine unapata mguu uli cheguka akiwa akijaribu kutembea raka akiwa meva vyatu hivya vyaju Kwa sababu viatu vya juu vinainaitaji mtu ambaye kama hako na haraka anafaa kukuwana wezo wa kulipia gari au pikipiki au matuana ili yaweze kufika haraka anakoenda. Na wakati mwingine unapata hiyo hela haipo kwa hivo wafaa kutembea kwa upesi ili ufike au labda unapata gari hazipo karibu na kule ambako unaishi kwa hivo inakua ningumu kutembea haraka ukitumia viatu vilivyo juu yani hills.